Jinsi ambavyo napenda kusherehekea siku yangu ya kwanza ni nikiwa na familia na marafiki. Siku ambayo naipenda zaidi ni ile siku ambayo nimesherehekea miaka thelathini na tatu tangu kuzaliwa kwangu. Niliweza kujumuika na marafiki na familia, tukaenda tukashiriki chakula cha mchana na pia keki. Tuka kata keki ya kusherehekea ile siku. Na baadhi ya zawadi ambazo walitunuku ni baadhi ya zile ambazo nilikuwa natarajia ama nilikuwa natamani kutunukiwa ikiwamo simu na maua.